Filamu yangu ninayoipenda zaidi inaitwaa wingu la mateso nakumbuka mara ya kwanza niliona nilihisi kuguswa sana kwa sababu inaonyesha maisha halisi yenye changamoto na matumaini. Niliona filamu hii kwa mara ya kwanza baada ya rafiki yangu kunipendekezea. Akisema itanipa motisha ya kutokata tamaa. Hamu ya kuiona ilitokana na hadithi yake ya mtu anayepambana kufanikiwa licha ya magumu mengia anayopitia. Kila nilipotazama nilijifunza umuhimu wa subira bidii na kujiamini na kutokata tamaa. Ndiyo ningependa sana kuiona tena kwa sababu kila mara hunikumbusha kuwa mafanikio huja kwa wale wasioacha kujaribu.

Kipindi cha televisheni ninachopenda sana ni national geographic kipindi hiki hunivutia kwa sababu kinaelimisha na kunipa maarifa mapya kuhusu dunia wanyama sayansi na mazingira nakipenda kwa kuwa kinaonyesha maisha halisi na uhalisia wa maumbile kwa njia ya kuvutia sana kila ninapotazama najifunza mambo mapya kuhusu viumbe hai na jinsi wanavyoishi pia hunisadia kuelewa umuhimu wa kutunza mazingira na kulinda wanyama pori kipindi hiki hunifanya nihisi kushangazwa na huumbaji wa dunia na kunipa hamu ya kujifunza zaidi kuhusu sayari yetu kila siku.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi zangu mapema na kuweka vipaumbele. Kwanza, mimi hugawanya kazi kubwa katika sehemu ndogo ili isiwe ngumu au ya kutisha. Kutengeneza ratiba inayoonyesha ni kazi ipi ifanywe na kwa muda gani. Pia hujitahidi kuepuka usumbufu kama matumizi ya simu kupita kiasi, ninapokaribia muda wa mwisho, mimi huongeza umakini na nidhamu ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora. Ikiwa ninahisi shinikizo, mimi huchukua mapumziko mafupi ili kutuliza akili. Njia hii hunisaidia kukamilisha kazi kwa wakati bila msongo mkubwa wa mawazo.

Jukumu ni nalopenda zaidi kazini ni kushirikiana na wengine kutatua matatizo. Na penda kazi zinazo itaji kufikiria, kupanga na kutoa suluhisho kwa changamoto zinazo jitokeza. Kushirikiana na timu unipa nafasi ya kusikiliza mawazo tofauti, kujifunza kutoka kwa wengine na kuboresha maamuzi. Pia ufurahia jukumu la kupanga na kuratibu kazi kwa sababu unisaidia kuona maendeleo na matokeo ya juhudi zetu. Nina popata nafasi ya kusaidia wenzangu au kuboresha mchakato wa kazi, huisi kuridhika zaidi. Jukumu hili unipa motisha, ujenga ujuzi wangu na unifanya nijisikie kuwa mchango wangu, una dhamani kazini.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu, mawasiliano bora na mfano mzuri. Kiongozi anapaswa kuwa mwaminifu ili ajenge imani kwa watu anaongoza. Mawasiliano mazuri humsaidia kueleza malengo, kusikiliza maoni ya wengine na kutatua migogoro kwa hekima. Pia kiongozi mzuri uonyesha mfano kwa vitendo, si kwa maneno tu. Sifa nyingine ni uvumilivu haki na uwezo wa kufanya maamuzi yenye busara. Kiongozi anapaswa kuwahamasisha, wengine kudhamini mchango wa kila mtu na kuwasaidia kukua katika ujuzi na kujiamini. Sifa hizi humfanya kiongozi aheshimiwe na kufanikisha malengo ya pamoja.

Njia ninayotumia kupumzika ni kuchukua muda wa utulivu na kujitenga kidogo na shughuli nyingi za kila siku. Napenda kusikiliza mziki mtulivu au kusoma kitabu kinachonivutia ili kuifanya akili ipumzike. Wakati mwingine hutazama filamu au kipindi cha televisheni kwa utulivu bila haraka, pia hupenda kufanya matembezi mafupi nje hasa asubuhu au jioni, kwa sababu hewa safi hunisaidia kutuliza mawazo. Kupumzika pia kunahusisha kupanga mawazo yangu, kufanya mazoezi mepesi ya kupumua na kuhakikisha napata usingizi wa kutosha ili kurejesha nguvu na umakini.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi hujitahidi kutulia na kuandaa mwili na akili kwa usingizi. Maranyingi huanza kwa kupanga mambo madogo ya siku inayofuata ili nisikuwe na wasiwasi ya asubuhi. Baadae, hupunguza matumizi ya simu na kutazama kitu kitulivu kama kipindi kifupi au kusoma kurasa chache za kitabu. Pia hufanya mazoezi mepesi ya kupumua au kunyoosha mwili ili kuondoa uchovu wa siku. Kabla ya kulala, mimi huakikisha mazingira ni tulivu na safi. Hatimaya huchukua muda wa kutafakari na kushukuru kwa mambo mazuri ya siku kabla ya kufumba macho.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hufanya mwili wangu ujisikie tulivu na kupumzika baada ya shughuli za siku nzima. Maji ya moto hunisaidia kupunguza uchovu wa misuli na kuondoa msongo wa mawazo. Piu hufanya ngozi yangu ihisi laini na safi zaidi na kunipa hisia ya faraja na usafi. Wakati mwingine hugusa hisia za furaha na utulivu zaidi kuliko kuoga kwa maji baridi. Kuoga kwa maji ya moto pia hunisaidia kufikiria kwa utulivu, kupanga mawazo na kujiandaa vizuri kwa usingizi wa jioni. Ni njia yangu ya kujitunza na kurejesha nguvu.

Napendelea mahali pa kimya kuliko kelele kwa sababu kimya hunipanafasi ya kutulia, kufikiri na kupanga mawazo yangu bila usumbufu. Mahali tulivu hunifanya nijisikie amani, hupunguza msongo wa mawazo na kunisadia kuwa na umakini zaidi. Katika kimya, ninaweza kusoma, kusikiliza muziki wa utulivu au hata kutafakari kwa utulivu. Kinyume chake kelele maranyingi huniletea uchovu na kunafanya nishindwe kuzingatia kazi zangu. Kimya pia hunisaidia kupumzika mwili na akili na kunipa nafasi ya kuishi kwa utulivu na furaha kidogo katika maisha ya kila siku.

Kila mwaka mimi napenda kusherehekea siku yangu ya kuzalia pamoja na familia na marafiki. Tuna kusanyika nyumbani au mahali tulivu, tukicheza kuzungumuza na kushiriki furaha ya hiyo siku. Chakula cha kawaida ni vyakula ni navyo penda na keki yangu ya chokoleti yenye napenda. Napenda pia kupata zawadi zinazohusiana na masilahi yangu kama vitabu, vifaa vya sanaa au kitu cha kipekee kinachoweza kunisaidia kujifunza au kujiburudisha. Kusherehekea pamoja kuna nifanya nihisikupendwa, kudhaminiwa na kutoa kumbuku mzuri ambazo zinabaki moyoni mwangu kwa muda murefu.

Kusuwasilisho, ninajihisi mchanganyiko wa msisimuko na wasiwasi. Ninapopanga na kuandaa taarifa, huwa na furaha kuona mawazo yangu yanapo wasilishwa kwa wengine kwa uwazi. Hii pia unisaidia kujifunza jinsi ya kuelezea maoni yangu kwa ufasaha na kuimarisha ujasiri wangu. Hata hivyo mara nyingine huwa na wasiwasi kidogo hasa ikiwa adhira ni kubwa au maswali yanategemewa. Ili kupunguza hofu, mimi uandaa hoja zangu mapema kufanya mazoezi na kupanga muda vizuri. Baada ya kumaliza, uwa nafura na kuridhika kwa kuwa nimeweza kushirikisha mawazo yangu na kupata maoni kutoka kwa wengine.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu, hunipa uhuru na faraja ya kufanya kazi kwa utulivu. Nyumbani ninaweza kupanga muda wangu vyema, kuepuka usafiri wa muda mrefu na kuzingatia kazi zangu bila usumbufu mwingi. Pia, hunisaidia kuunganishwa na familia na kushiriki shughuli za nyumbani wakati wa mapumziko. Hata hivyo, hufanya nijiweke nidhamu zaidi ili kutochanganyikiwa na burudani. Napenda pia kutumia muda huu kuboresha mazingira ya kazi, kama kupanga dawati vizuri au kuweka viti vizuri. Kazi nyumbani hunipa motisha, umakini na ushawishi wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Wazo zuri ni nalo kwa siku ya leo ni kuchukua muda kidogo kujitunza na kufikiri kuhusu malengo yangu ya kibinafsi na kazi. Nimeamua kuanza siku kwa kupanga majukumu muhimu na kuhakikisha nimeweka kipaumbele kwa yale ya nayohita umakini mkubwa. Pia napanga kufanya kitu kidogo cha furaha kama kutembea nje au kusoma kitabu ili kuimarisha akili na moyo. Wazo hili li nahusiana na kutumia muda kwa busara, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza motisha ya kufanya vizuri. Kwa kufanya hivyo, siku inakuwa yenye tija, furaha na ufanisi zaidi kuliko kuishia bila mpangilio au malengo.

Ndiyo, nilikuwa na hamu ya kujifunza kupigia gita kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza kwa mziki. Hhh Nilianza kwa kujifunza misingi kama virimbi vya mzinki na mduara wa nyimbo raisi. Hhh Kila nikipiga, niliisi furaa na utulivu kwa sababu gita unipanafasi ya kuunda sauti nzuri na kuunda midundo n ninayopenda. Pia ufundisha wa uvumilivu na nidhamu kwa kuwa inaitaji mazoezi ya mara kwa mara. Hhh ii Ingawa bado sijafika kiwango cha kitaalamu na penda kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu.hhh kupiga gita kuna boresha ubunifu na kunifanya ni hisi furaha.

Ndiyo, napenda kutembea mstuni kwa sababu hunipa utulivu wa kipeke na kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Kutembea msituni hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kusafisha akili baada ya siku zenye shughuli nyingi. Napenda kusikiliza sauti za ndege, upepo unaopita kwenye miti na harufu ya udongo mbuchi, ambayo hunipa amani. Pia hunipa nafasi ya kutafakari, kupumua hewa safi na kujitunza kiafya kwa njia ya asili. Kutembea msituni huniongeza nguvu na hamasa, hunifanya nijisikie mwenye shukurani kwa uzuri wa maumbile na hunikumbusha umuhimua kulinda mazingira yetu.

Soma nililopenda zaidi shuleni ni hisabati kwa sababu lilini fundisha kufikiri kwa mantiki na kupanga hatua kwa makini. Nilifurahia kutatua tatizo moja baada ya jingine na kuona jinsi hesabu zinavyo unganishwa na maisha halisi. Hisabati ilini saidia kuwa makini, uvumilivu na kushughulikia changamoto kwa utaratibu. Pia nilipenda kuchezana namba kutumia mbinu tofauti za kutatua matatizo na kushirikia na wenzangu kuelewa suluhisho.

Napenda kutembea katika eneo tulivu na lenye maumbile mazuri kama bustani, mtaa wenye miti, au pwani enye upepo safi. Kutembea katika sehemu hizi kunanipa nafasi ya kupumua hewa safi, kupunguza msongo wa mawazo na kufikiria kwa utulivu. Napenda pia kuona uzuri wa mazingira kama maua, miti na ndege wanaopiga kelele kidogo. Kutembea kunahusisha pia mazoezi mwilini kuongeza nguvu na afya ya moyo. Wakati mungine napenda kutembea nikiwa na marafiki au familia, kushirikiana vicheko na mazungumzo, lakini pia napenda wakati wa utulivu peke yangu, hii hunifanya nijisikie furaha, amani na motisha ya maisha.